Arufu na yoipenda sana ni ya nyama ukikaanga na kitunguu na kuweka kitunguu saumu. Iyo inakufanya mate itiririke isi uo ukiisi iyo arufu. Inakuanga tamu sana. Inakuanga ya kuridhisha. Hata majirani, mate itatiririka, akisikia iyo arufu. Arufu tamu sana nyama ya kukaahanga, nyama ilio kaangwa na kuekwa kitunguu sahumu.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya sana, sababu inaenda ikituletea mambo mapya ya dunia yote, ili tuwese kujua mengi, na iwese kupanua vichwa vietu, itupe mambo mapya ya kuwesa kutuendelesha katika maisha. Teknolojia imekuja kuleta mambo mapya ya AI na rahisi kufanya na ituendeleshe ili kuwesa kusaidia kwa maisha yajayo.

Ndiyo, napenda kukunyo masiwa ya ng'ombe sana, lakini siya ya wanyama wengine. Masiwa ya ng'ombe inakuangatamu na huwa inaweka muiri nguvu. Napenda kuinywa ikiwa moto ili iweze kuchangamsha mwili wangu. Maziwa ni nzuri kwa mwili. Maziwa ni nzuri kwangu sana sana naipenda. Naipenda sana.

Lengo yangu kazini ni kufanya kwa bidii ili niweze kupata pesa. Na nikipata pesa kwa kazi yangu naesa somesha watoto. Nawesa weka ngombe za maziwa. Naesa lima mimea inanayo itakayo ni saindia. Napenda ata kufuga kuku. Vanda ya kufanya kasi na vanda ya kupata pesa ya kutosha. Kwa hivo maringwa yangu ni kufanya kazi kwa vindi niweze kupata mapato yangu ili niweze kuinua maisha yangu iwe ya kiwango ya juu.

Napenda kukaa na marafiki zangu sana sana wakati tunapanga nyimbo za kuimba kanisani na saa ingine kuongea mambo ya kila wakati inayo weza kutusaidia maishani mwetu. Napenda kukana marafiki zangu. Tukijivinjari na vitu mbalimbali lakini wakati mwingi ni wakati tunapo kupenda kuimba nyimbo za kanisani na kucheza mchezo mbali mbali katika kanisa zetu ili tuweze kuinua kanisa na mwambo ya mungu.

Mimi huwa napenda chai sana. Sababu chai ni nzuri kwangu inachangamcha mwili na kichwa. Lakini kahawa inanifanya nikose usingizi usiku kucha. Ndio maana sipendi kahawa kabisa. Na tena nikikunywa kahawa roho yangu huwa inadundadunda zaidi ya kawaida. Kwa hivo napenda chai. Sababu chai ni sio aina mambo mingi ni kurelax tu kichwa ili niweze kufanya kazi yangu ya mchana. Chai ni tamu sana. Chai inatengenezwa kwa urahisi sana. Hata ukiweka majani chai kwa kikombe, uongeze kasukari kidogo, iyo inakua chai nzuri na itaridhisha mwili wako. Chai ni nzuri kuliko kahawa.

Ndiyo napenda kuoga kwa majimoto sana. Sababu majimoto ni nsuri ukioga nae. Ukioga na majimoto utakuwa unajiweka njoto kidogo. Na baada ya kuoga utahisi ukiwa na joto. Lakini ukitumia maji baridi, maji baridi itakuweka kibaridi ambacho unakaa kwa muda bila kupata joto mwilini. Na hiyo ni makosa kutokua na joto mwilini sababu inaweza kukupatia ugonjwa. Kwa hivyo maji moto ni nzuri na ni nzuri kwa mwili ambayo mahali uko uko kwa kiba.

Napenda kuandika kwa mikono kuliko kuandika na kompyuta. Sababu mikono yangu itanielekesa visuri ili niweze kuandika. Na tena mimi nimesoeya sana kuandika kwa mikono yangu na kalamu ya mate. Sababu hiyo ndiyo nilisoea kutoka utotoni. Hiyo ndiyo inanipeleka visuri kuliko kompyuta. Hata kama komputer ni rahisi kuandika nimesoea sana kuandika kwa mikono yangu na nikitumia kalamu.

Napenda kusoma bitabu biandithi sana sana bitabu ni handisi sa samani sa kale. Isi sirikuwa sinaongelea juu ya wanyama wakubwa waliokuwa wanaishi duniani tangu tusariwe banda sisi kusaliwa. Hiso bitabu sa ingine ni vya lugha ya kiswahili na lugha ya kisungu. Vinavyoridhisha sana, sana sana wakati unafunza watoto, sana sana wakati unahandithia watoto mambo ya samani yaliyopita wakati tulikuwa watoto.

Kukamilisha kazi yangu kwa wakati ni kueka bidii kwa kazi yangu na kufanya kazi kwa bidii sana bila kupumzika. Hili niweze kukamilisha mapema na niweze kuikamilisha ikiwa nzuri. Alafu na we nafanya kazi. Nikijiwekea uzito ili iweze kuisha kwa wakati unaofaa. Sio kukaa nikitoka toka ama kukaa nikipumzika sana. Iyo kazi haitakuwa imekamilishaka kwa wakati.

Nyama ninayo ipenda sana ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni tamu zaidi kuliko nyama zingine zozote. Nyama ya kuku ni rahisi kwa hata kutayarisha na kuchinja kuku. Badala ya kuenda kutafuta mahali pa kuchinjia nyama zingine afadhali tafuta kuku uichinje kwako nyumbani. Kuku ni nzuri sana. Kuku ni tamu sana. Kuku ukiipika jinsi inavyo takikana utaikula nyingi kuliko nyama zingine zozote. Nyama ya kuku ni tamu, nyama ya kuku inaridhisha sana. Unaweza kula kuku kama siku mbili tatu ukiwela vizuri na haitaweza kunuka.

Haa mimi sio mtu wa kucherewa sababu mimi huwa namuka mapema sana ili kuansa kazi sangu sa mchana mapema. Sana sana hata wakati tunaenda safari miisipendi kungojewa na wengine mimi huwa nakipika mapema. Iri tuanze safari mapema. Sababu mkicherewa mapema, hivo hivo ndio mtacherewa mutakapokuwa mkirudi. Kwa hivo mimi napenda kuwa mkua kazini ama kukua safarini ni kiwa wa kwansa. Kucherewa sio visuri. Sababu sherewa cherewa ukuta mwana sio wako.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea nikiwa tu nyumbani kwetu na tunasherekea na marafiki wachache na wazazi wangu. Najipikia kakeki kadogo na kugawanya na marafiki zangu na wazazi wangu. Napenda kuwa pekee yangu wakati wa kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwangu. Sababu staki makelele wakati wa kuchukua picha na kukula vyakula vyangu navyotengeneza pia kusherehekea.

Kwa ngu mimi napenda mbwa sana. Umbwa ni mnyama msuri sana unapofunsa kukaa nyumbani na kukaa akikalisha kama ni ngombe sako ama kukaa kwa boma ili kukufanya. Ujue wakati kuna watu mko kwa mboma yako ama wakati kuna bitu biyako minawesa kuswa na mge.

La, hapana sijawai kusafiri kwa ndege. Lakini napenda sana kusafiri. Ni vile sijawaipata nafasi ama pesa ambayo inaezanifanya nipande ndege. Ndege ni nzuri nikiiona tu wakati inaenda. Lakini sijawai, lakini kwangu natamani sana. Siku moja ningependa kusafiri kwa ndege. Nikienda mahali ambapo naezaenda nitembee.

Sana sana asubuhu huwa na kunywa chai ama uji. Alafu naweza kula mkate kidogo. Na chakula ambaye nikuwa imepikwa usiku naikula vizuri ndio niweze kuweza kufanya kazi yangu mchana kutwa. Napenda hata hizi chakula kingine kama ugali naweza kulia na chai ama nawezakula nduma kama nimeipata.

Kwangu sana sana wakati wangu wa kufanya kazi ya siku ni kutoka saa tatu mpaka saa saba. Saa saba ni wakati wa kukula chakula changu cha mchana alafu kisha baadaye saa nane narudi kazini mpaka saa kumi na moja. Hayo masaa inakuanga nzuri kwangu kufanya kazi na sita choka sababu nilikuwa na wakati mzuri wa kupumzika wakati wa maakuli ya mchana.

Napenda kuenda mandukani asubuhi sana la alafu kisha pandaye njioni. Hili kutafuta chakula cha njioni. La alafu asubuhi ni kutafuta chakula cha kuamuakishwa kinywa. Hili niweze kuenda kasi ni na kuendelea na kasi yangu pira aja. Alafu jioni lazima tupike jioni na tutafute chakula ili tusilale njaa.

Napokea maoni kutoka kwa wengine sana sana ni kitumia mikutano bari bali nikitumia runinga ama kutumia radio. Alafu hii simu ya mikono inatunzaindia sana kupokea ujumbe kutoka kwa wengine. Kanisani tunapokea ujumbe bari bali.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni kuwa, nitapata mapato na hayo mapato itanisaidia kuinua maisha yangu. Kama vile kusomesha watoto, kufanya kazi zangu nyingine nilizozipanga, kuwa na chakula ya kutosha. Mavazi na kila kitu nipangacho nitaweza kuifanya kwa sababu kazini napata mapato na haya mapato yananitosheleza.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia sana. Sana sana wakati wa mchana, wakati kuna njuwakali. Njuwakali inapoingia katika uso wangu inaniumisa sana na kunifanya nipalale. Na macho yangu ipendi hile njuwakali sana, iwa inapatwa na muosho. So hivo kwa hivo ndiyo maana napenda kuvaa kofia sana sana wakati wa mchana na wakati kunajua.

Ninapo amka asubuhi kila siku naanza na kutayarisha chakula cha asubuhi. Halafu kisha naosha madishi yangu tunayo tumia kukulia na kukunywia chai ya asubuhi. Halafu kisha baadaye naoga mwili. Halafu natoka naenda kazini Muzika.

Hapana, mimi sipendi kujaribu vyakula kura vipya, sababu sitakuwa najua jinsi ya kuvitayarisha, naweza kuvitayarisha viwe sio nzuri kama vile inatakikana. Labda nipate mtu ambaye amezoea kuvipika na kuvikula, ili aweze kunifundisha vizuri niweze kuvijaribu.

Sana sana napenda kupumzika halafu napenda kutembea miguu. Kwa kilo mita chache ili nipumzishe miguu yangu baada ya kazi. Sababu huko kazini huwa nimechoka sana na ni kuketi tu siamuki kwa hivo ningependa kupumzisha miguu. Kutembea ili mwili usisimke kidogo.